Mimi ninapendelea kunyoa ndevu. Kwa sababu naamini kuwa, hii ni njia moja wapo ya kuzingatia usafi wa kila siku. Manake ndevu zikiwa ndefu, inakuwa vigumu sana hata kula. Vile vile, kunyoa ndevu inasaidia mtu kuwa na muonekano mzuri au kuonyesha picha mzuri mbele ya watu.